Ninapoanza mradi mpia wakazi, jambo la kwanza kabisa ninachofanya ni kuelewa madhumuni ya mradi huo kwa kina. Najipa mudawa kusoma maelekezo yote yaliotolewa kuelewa lengo ku. Matokeo yanayo tarajiwa, muda uliopangwa na vigezo vya mafanikio. Hii hunisaidia kujua hasa ninachotakiwa kufanya na kuipuka makosa yanayo tokana na kutoelewa. Maitajia ya mradi tangu muanzo. Bada ya kuelewa lengo, hatua inayofuata ni kupanga mradi kwa utaratibu. nInagawanya kazi kubwa kuwa sehemu ndogo, ndogo ambazo ni rahisi kuzisimamia. Huandika ratiba, kueka kipa umbele na kupanga muda kwa kila hatua. Pangilio huu husaidia kufanya kazi kwa utulivu, kufuatile maendeleo na kwa kikisha kuwa kila sehemu ya mradi inakamilika kwa wakati unaofa hatua ya tatu ni kukusanya rasilimali zote zinazo hitajika.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti na imekuwa sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Teknolojia ya sauti imenisaidia kurahisisha mambo mengi kuokoa muda na kuboresha namna ninavyofanya kazi na kujifunza. Kutoka kusikiliza taarifa hadi kuwasiliana na wengine. Sauti imekuwa nyezoni nayo itegemea mara kwa mara. Kwanza kabisa natumia teknolojia ya sauti katika mawasiliano. Mara nyingi hutumia simu kupiga au kupokea simu, kutuma ujumbe wa sauti au kushiriki mazungumzo kupitia programu mbali mbali. Ujumbe wa sauti hunisaidia kueleza hisia na maelezo kwa ufasaha zaidi kuliko maandishi. Hasaa pale ninapokuwa na haraka au nataka ujumbe wangu ueleweke vizuri. Pili, natumia teknoloji ya sauti katika kujifunza na kupata taarifa. Napenda kusikiliza vipindi vya redio, podcasti, vitabu vya sauti na hata masoma ya mtendaoni yayotumia sauti. Nje hii huniruhusu kujifunza hata nikiwa ninafanya shughuli nyingine kama kusafiri au kufanya kazi nyepesi nyumbani. Kwa hiyo, sauti hunipa urahisi wa kujifunza bila kuhitaji kuangalia screen kila wakati. Pia natumia teknolojia ya sauti katika burudani na mapumziko. Kusikiliza muziki ni mojawapo ya njia ninazopenda zaidi ya kuu za kupunguza msongo wa mawazo kusikiliza muziki ni mojawapo ya njia ni ninazopenda muziki hunibadilisha hisia, hunipa motisha au hunisaidia kupumzika kulingana na haina ninayo sikiliza. Haidha sauti hunifanya, nijisikie, nijisikie, sauti hunifanya, nijisikie, nimeunganishwa zaidi na kile ninachosi kisikia.

Napenda kufanya mambo mingi nikiwa na marafiki zangu, lakini jambo muhimu zaidi kwangu ni kutumia muda wa pamoja kwa mazungumzo na kushirikiana. Mara nyingi tunapokutana, tunapenda kuzungumza kuhusu maisha, kazi, ndoto na changamotu tunazokutana nazo. Mazungumzo haya hunifanya nijisikie kuungwa mkono na kueleweka. Na pia hunisaidia kujifunza mitazamo mipya kutoka kwa marafiki wangu. Pia napenda kutembea sehemu mbalimbali nikiwa na marafiki zangu. Tunaweza kuenda matembezini kutembelea sehemu za burudani au hata kukaa sehemu tulivu na kufurahia mazingira. Kutoka nje pamoja hunipa fursa ya kubadilisha mawazo na kufurahia uwepo wa marafiki wangu katika mazingira tofauti na ya kawaida. Mbali na matembezi napenda pia kushiriki shughuli za burudani. Hizi zinaweza kuwa kutazama filamu, kusikiliza muziki, kucheza michezo au kushiriki michezo ya kijamii. Shughuli hizi hutusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuimarisha urafiki wetu kwa njia ya furaha na vicheko. Wakati mwingine, napenda sana kukaa tu na marafiki bila kufanya jambo kubwa. Tunaweza kukaa nyumbani, kunywa chai, kupika pamoja au kushiriki chakula. Muda huu wa kawaida huonekana mdogo lakini kwangu ni wa thamani. Sana kwa sababu huimarisha uhusiano wetu na kuonyesha kuwa si lazima kufanya mambo makubwa ili kufurahia urafiki. Zaidi ya hayo, marafiki hunipa nafasi ya kujifunza na kukua.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

Ninapo kwa katika hali ya furaha, napenda kusherekia kwa njia rahisi, lakini enye maana. Kwanza kabisa, wanachukua muda wa kutambua furaha yenyewe, na jipa nafasi ya kufurahia, kile kinachofanya nijisikia hivyo. Hiwe ni mafanikio fulani, habari njema, au tukio zuri lililo utokea maishani mwangu. Kwi thamini furaha huu nisaidia kuhifanya idumu zaidi muyoni mwangu Mara nyingi ni napo kuwana furaha napenda kushirikiana na watu ni nao wapenda Ninaweza kuzungumza na marafiki yao familia, kushiriki habari, njema au hata kukutana nao ana kwa ana kushiriki furaha huifanyo yongezeke na hunipahisie ya ukaribu na mshikamano na wale walio karibu nami. Pia napenda kujifurahisha kupitia shughuli ninazopenda. Hii inaweza kuwa kusikiliza muziki ni na upenda kutazama filamu au vipindi vinavyo nichekesha. Au kufanya hobi fulani kama kusoma, kuandika au kufanya matembezi mafubi. Shughuli hizi hunisaidia kuendeleza hali nzuri ya moyo na kunifanya nijisikia uhuru na mwenye amani. Wakati mwingine, furaha hunifanya nitamani kujizawadia kitu kidogo. Si lazima kiwe kitu kikubwa au cha gharama. Kinaweza kwa chakula ninacho kipenda, kunywa chai au kahawa kwa utulivu, au kununua kitu kidogo kinacho nifurahisha. Kujizawadia kuhunifanya, nijisikia kujidhamini na kutamini juhudizangu. Zaidi ya hayo, ninapo kuwana furaha, jaribu kuwa na mtazamo wa shukrani. Huangalia maisha yangu kwa ujumla na kushukuru kwa mambo mazuri nilio nayo unisaidia kudumisha furaha hata baada ya Tukio lililo niletia furaha kupita Kwa ujumla, ninajufurahisha wakati wa furaha kwa kushiriki na wengine kufanya ninachokipenda, kujizawadi kidogo na kuwa na ashukrani Njie hizi huni saidi ya kufanya furaha yuwezi himu ya maisha yangu ya kila siku na kunipa amani motisha ya kuendele bele.

Ndiyo, napenda maua sana kwa sababu unipa hisia ya utulivu, uzuri na furaha. Maua yana uwezo wa kubadilisha hali ya moyo mara moja. Hata kwa mtu alie kuwa amichoka au mwenye mawazo mengi, inapoyaona maua hasa yaliiyo na rangi nzuri na harufu ya kupendeza, uhisi amani na faraja moyoni mwangu. Napenda maua pia kwa sababu yanawakilisha uzuri wa asili na maisha mpya. Maua yanapo chanua uonyesha kuwa kuna mwanzo mpya na matumaini. Hii unikumbusha kuwa hata baada ya nyakati ngumu kuna nafasi ya mambo mazuri kutokea.

Ndiyo, ninatoa sadaka au mchango kadiri ninavioweza. Kwa sababu ninamini ni jambo muhimu katika kujenga jamii na kusaidia kama binadamu. Kutua sadaka unifanya nitambuwe kuwa kile nilicho nacho si changu pekee angu. Bali, kinaweza kuwa msaada kwa wengine wanaowitaji. Haijalishi mchango ni mkubwa au mdogo. Kilicho muhimu kwangu ni niya ya sadaka ya kusaidia. Mara nyingi, ninapotoa sadaka, ufanya hivyo kulingana na uwezo wangu. Inaweza kutowa pesa kidogo kanisani au msikitini. Kuchangia shuguli za kijami au kusaidia mtu anaitaji kwa nje ya chakula, mavazi au msaada muingine wa msingi. Ninamini kuwa hata mchango mdogo, unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Pia ninaamini kuwa sadaka si lazima iwe ya vitu au pesa tu wakati mwingine kutowa muda, ushauri au msaada wa kihisia ni ya aina muhimu sana ya mchango. Kumsikiliza mtu mwenye shida, kumtia moyo au kumsaidia kazi, fulani ni mchango ambao unaweza kuwa na tamani kubwa sana. Hii unifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii inayojali na kusaidiana. Zaidi ya hayo, kutoa sadaka unijenga mtazamo wa shukrani na unye nyekevu. Unisaidia kutamini kile nilicho na achona kuhepuka ubinafsi. Pia unifanya furaha ya ndani kwa sababu najua nimemsaidia mtu au kuchangia jambo jema bila kutarajia malipo Kujumla, nininatoa sadaka umchango kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku Ninamini kuwa kusaidiana na kugawana ndiko kuna kufanya jamii, iwe bora na yenye amani Kwa kufanya hivyo, nahisi ninatekeleza wajibu wangu kama mwana jamii Napia kujenga moyo wa huruma na upendo kwa wengine.

Juisi ya matunda ninayopenda zaidi ni juisi ya embe. Napenda sana jwisi ya embe kwa sababu ina ladha tamu ya asili na hunipa hisia yakuburudika na furaha na kufurahia maisha. Kila ninapokunywa jwisi ya embe, huhisi kama napata nguvu mpya na furaha ndogo inayofanya siku yangu iwe bora zaidi. Sababu nyingine inayonifanya nipende jwisi ya embe ni kwamba embe ni tunda linalopatikana kwa urahisi hasa wakati wa msimu wake. Wakati wa kiangazi au juakali, jwisi ya embe baridi unisaidia kupunguza joto na kunifanya nijisikie fresh. Pia ninaipenda kwa sababu inaweza kunywewa peke yake au kuchanganywa na matunda mengine kama chungwa au nanasi, jambo linaloongeza ladha na viturubisho. Napenda pia jusi ya embe kwa sababu inafaida nyingi kiafya. Najua kwa ina vitamini muhimu kama vitamini A na C. Ambazo husaidia kuimarisha kinga ya mwili na afya ya ngozi. Kuntwa jusi ya embe hunifanya nijisikie kama ninajali afya yangu huku nikifurahia ladha nzuri. Kwa kawaida, hupendelea juisi ya embe ya asili iliyotengenezwa nyumbani bila kuongeza sukari nyingi. Ninapenda kuona rangi yake ya anjano angavu na kuhisi ya rufu yake ya asili. Hii hunifanya nijisikie karibu na mazingira ya asili na kunipa amani ya akili kwa kujua ninakunywa kitu safi na chenye afya. Ingawa napenda pia juisi zingine kama ya chungwa, tikitimaji au passion, jwisi ya embe badwe inabaki kuwa ya kwanza moyoni mwangu. Inanikumbusha nyakati za furaha na haswa wakati wakukaa na familia au marafiki tukifurahia vinywaji baridi.